Ndio, mimi napenda sana kucheza michezo ya video. Mara mingi, nimecheza mchezo kama NFS, Most Wanted, hio ni jina ya kimombo, nimecheza ingine inaitwa Call of Duty, na pia nimecheza GTE. Hizi michezo ni za kufurahisha na pia zinasaidia mambo na fikira na pia ni ya furaha ya kufurahisha sana.